Hakuna shida lolote. Mimi kijana yangu alipokuja kwangu akaniambia kwamba amefukuzwa shuleni kwa sababu ya karo. Na lakini alikuwa anagopa kurudi nyumbani. Kwa vile alijua kwamba nitamchapa kwa makosa aliofanya pale awali. Basi mimi nilimuambia hakuna shida lolote. Kwa vile asijali chochote. Kwa vile mimi ni mzazi ambaye nina muelewa. Tena nikona muelewa wa hali ya juu kabisa. Kwa vile nilimuambia yeye ahe nyumbani wakati wowote na asiwai ogopa kuja nyumbani. Kwa vile hakuna shida lolote na kwa vile mimi sina kitu chochote naye. Kwa vile nilishamsamehea kwa lile kosa alilofanya siku mingi sana zilizopita. Kwa vile mimi nilimueleza kwamba aje nyumbani na atulie na aweze kuendelea na masomo yake jinsi inavyofaa. Kijana yangu ni kijana mzuri sana. Tena yale yale hufanyika basi ni vile vitu vya kupita tu. Sio vitu vya maana kabisa. Kwa vile mimi nilimwambia aweze kutulia na agange ya mbele. Na hata agange zile za usoni. Kwa vile yale yalipita na hakuna shida yoyote ambalo ule nafaa kutokelea. Kwa vile mimi sahizi nina zingatia. Jinsi ambavyo ataweza kusoma. Jinsi ataweza kujimudu pale shuleni. Apite mtihani wake. Na aweze kuenda katika chuo kikuu. Hilo ndilo jambo langu. Ama lengo langu kuu ambalo ninatarajia sahizi. Kwa vile nina matumaini kwamba hayo yote yatakuja kutimizwa na ninaomba mungu kabisa. Hakuna shida yoyote ambayo nataka imtokeze. Wakati huu wa mwisho wakati ambapo ako katika mwaka wake wa mwisho. Kwa kumaliza masomo yake ya chuo cha upili. Nataka afaulu kabisa na aende katika chuo kikui. Ili aweze kusoma somo lake ambalo amekua akitaka. Na aweze kutimiza ndoto yake ya kuwa wakili. Yeye huwa ni ndoa huwa ninamuona akiwa na hamu sana ya kuwa wakili siku moja kwa hivyo mimi ninamuombea kabisa. Niliwahi mwambia kwamba ningependa sana. Asome kwa bidii ili awe wakili. Ndiposa siku moja nitakapopatwa na kesi lolote basi mimi nitatafuta yeye. Ili aweze kunisimamia pale katika kotini. Ili aweze kunisaidia kama wakili wangu. Kwa hivyo mimi ninamuombea kabisa. Asome kwa bidii. Ila hakuna shida lolote ambalo nataka imkumbe katika wakati huu kwa vile ni kihana mzuri sana ambaye anapenda kufanya kazi kwa bidi. Na nataka andelee na moyo huo huo. Moyo mkunjufu ambayo ni ya upendo. Tena ni ya amani kabisa. Nikona matarajio mazuri sana kwa huyo kijana wangu. Kwa vile hakuna shida lolote ambalo najua litatokezea katika wakati zinazo kuja. Nataka yeye aweze kusoma bila tatizo lolote. Tena nilimweleza kwamba atakapo kuwa na shida lolote. Basi atakuja kuniambia na basi mimi nitatafuta jinsi ambavyo nitaweza kutatua yale maneno. Sitaki shida lolote liweze kumkumba huyo kijana. Wakati huu wake mwa mwisho. Nataka atie tu bidii katika masomo yake. Asome kwa bidii na aweze kuenda katika chuo kikuu. Kwa hivyo hakuna shida yoyote ambayo nitakubali iweze kumpa changamoto mbali mbali. Kwa vile anapokuwa na changamoto basi hata hawezi tilia manani yale masomo yake na itakuwa ngumu sana ama itakuwa nadra sana kwa wakati ili aweze kutimiza yale ndoto yake pia. Kwa hivyo sitaki jambo lolote ambalo litaweza kumharibia yale maisha yake ambayo amekuwa akiyapanga hakuna shida lolote ambayo mimi nitakubali iweze kumkumba. Kwa hivyo lazima kila kitu kisawa na lazima kila kitu kitiliwe maanani. Kwa vile ni kijana mzuri sana ambaye anapenda watu na ambaye anapenda kuwa na amani na watu. Mimi nitamuombea kabisa hakuna shida lolote ambayo litawai weza kumkumba tena. Ninamtarajia mazuri tena aweze kufanya.

Kesho lazima niende sokoni. Kesho ni siku gani? Kesho ni siku ya jumamosi. Na siku ya jumamosi huwa ni siku ya soko kuu, kwa hivyo, itakapokuwa siku ya soko kuu. Basi kesho lazima niende pale sokoni. Niko na vitu mingi sana vya kufanya kufanya, kwa hivyo, lazima nitajitahidi kabisa kesho. Nitenge wakati mzuri. Niende pale sokoni. Nataka nichukue wakati wangu kabisa. Sitaki kuwa na haraka mingi kesho, nitakapoenda sokoni kwa vile, wakati wa mwisho ama niseme jumamosi ya wikendi iliyopita. Nilipoenda pale sokoni, nilikuwa na haraka mingi sana na kwa hivyo, sikuweza kufanya vitu vizuri. Na tena sikuweza kuchukua wakati wangu ili nichukue bidhaa mzuri ya mzuri zangu kwa vile, kesho nitakapoenda sokoni, lazima nitachukua wakati wangu. Yote ili niweze kufanya mambo yangu kwa njia inayostahili, kwa njia ya utulivu, tena kwa njia ya utaratibu. Ndiposa niweze kupata yale bidha mazuri na hata pia niweze kuchukua muda wangu kabisa niongee na wale wachuuzi ama wauzaji. Ndiposa waeze kunipatia bidhaa mazuri tena kwa bei nafuu. Mimi hilo lazima nifanye kesho. Lakini kesho nitakapoenda pale sokoni? Nitanunua bidhaa ya aina gani? Niko na bidha mingi sana za kuuza ebu niangalie. Sukuma, lazima nitanunua sukuma kwa wingi sana. Niko na wateja wengi ambao wanahitaji sukuma zangu na hata miwa, miwa pia lazima nitanunua. Miwa zangu zimeisha kwa vile. Nitanunua miwa, nitachukua miwa ngapi hivi? Miwa kama kumi hivi zitakuwa zimenitosha. Hayo yanaeza nipeleka siku tatu hivi. Kabla tena nirudi sokoni. Itakuwa jambo nzuri sana. Kando ya hayo. Nitanunua ndizi pia. Ndizi nitachukua kama mangapi? Ndizi nitachukua kama acha nione. Ndizi masita. Sita hayo yatanitosha na hata nitanunua mchele pia. Mchele. Kando ya mchele. Nitanunua maharagwe. Kando ya maharagwe. Nitanunua nyama. Nyama kilo ngapi? Nyama kilo kama sita hivi. Niko na wageni pia na mengine nitayauza. Kando ya hayo, nitaweza kununua nyama ya nguruwe pia. Niko na mteja ambaye aliniitisha nyama ya nguruwe, kwa hivyo, lazima nitakikisha kwamba nimeweza kumnunulia hiyo nyama ya nguruwe. Ni mteja wangu mzuri sana, tena wa karibu, tena wa siku mengi kabisa kwa hivyo, lazima nitafanya jinsi alivyoniambia sitataka kumfeli hata kidogo. Kando ya hiyo. Lazima nitanunua unga. Unga wa ngano kama runda ngapi? Nitanunua unga wangano runda sita. Hayo yatanitosha. Watu hula unga wa ngano mingi sana na hata nitanunua unga wa ugali. Unga wa ugali pia niko na wateja wengi sana ambao huyanunua. Nitahakikisha kwamba nimenunua unga ya ugali pia runda sita. Hayo yataisha kwa haraka sana. Lakini sitaki zikawie kwa vile nitarudi sokoni tena kwa hivyo kesho nitakuwa na siku mrefu sana na hata kando ya hayo. Kesho lazima ninunue vitu vyangu pia vyangu vya matumizi ya kibinafsi. Pale nyumbani kwangu. Nitanunua vitu mbalimbali kama nguo mpya kwa sababu lazima nijilinde. Lazima niwe mtu msafi. Na hata pia lazima nijirudishie mkono wangu na nijipigie mwili ahsante kwa kufanya kazi ya bidii kabisa kwa hivyo hilo ni jambo ambalo lazima nitatia maanani kesho. Lazima nitajilinda vizuri sana inavyofaa kwa hivyo kesho lazima nifanye hayo yote na lakini kesho baada ya kununua vitu hivi. Nitazisafirisha aje hadi nyumbani kwangu? Na zingine pale katika hadi dukani mwangu. Nitatafuta mtu wa pikipiki. Pikipiki kama ngapi hivi pikipiki nadhani. Nitatumia pikipiki tatu, hayo yatanitosha. Nitatafuta watu wa pikipiki ambao ninawajua vizuri kabisa. Watu ambao wanajua nyumbani kwangu. Ndiposa kesho nitakapofika. Nitawalipa kwa pamoja. Kesho najua itakuwa ni siku mzuri. Siku ya soko.

Mimi sipendi sukari mingi. Sukari mingi huwa na madhara mabaya sana mbali mbali katika mwili wa binadamu na hasa katika mwili wangu. Kwa hivyo, mimi sipendi sukari mingi hata kidogo. Sukari mingi hunipa madhara mbaya. Tena ninapotumia sukari mingi, mimi huwa najipata katika hali mbaya ya afya. Na hali yangu ya afya huwa inanza kudhorora na kudhofika kabisa. Kwa hivyo, mimi sipendi kutumia sukari mingi. Na hata hivyo, mimi huhimiza watu kwamba wasiwe warabu wa sukari mingi. Kwa sababu sukari mingi, hutunyang'anya nguvu. Utasikia utamu wa huo sukari, lakini itakuwa na madhara mabaya sana katika mwili wako. Kama vile itakunyang'anya nguvu ya kufanya vitu zako. Itakupatia hata magonjwa. Magonjwa mbalimbali kama hata magonjwa ya kisukari. Na wakati mwingine inaweza hata kupa ni umonia ama hata malaria. Ama hata ikupe magonjwa mengine ambayo huyajui. Kama vile magonjwa ya koo na hata magonjwa ya tumbo. Na hayo yote ni magonjwa mabaya sana. Na ni magonjwa ambayo husumbua watu wengi kabisa. Kwa hivyo, mimi huwa sipendi sana sukari. Sukari mara nyingi huwa ni ya bei nafuu. Sukari si ya bei nzito sana. Na hata, eneo ambayo mimi ninaishi. Kuna wakulima wengi sana wa miwa. Na miwa haya hutumika katika kutengeneza sukari. Na hata, kuna sukari mingi sana katika eneo hili letu. Kwa vile kuna makampuni ya sukari ambavyo hutengeneza sukari kutumia haya miwa ambayo yamepandwa na wakulima. Na mimi mara nyingi huwa sipendi hayo maneno. Sukari ikona madhara mabaya sana. Juzi, kuna juzi nilipoenda hospitalini ili kupata matibabu, daktari alinieleza dhidhi ya kuwa mrabu wa kutumia sukari. Kwa sababu, sukari ikona madhara. Hata alinipa maelezo kuhusu jamaa fulani aliyekuwa mwarabu wa kutumia sukari. Na lakini hayo yalimwendea mrama kabisa kwa vile aliweza kupatikana na magonjwa mbalimbali na hayakuwa mazuri sana. Kwa hivyo alinihimiza kutokosa kutumia sukari na hata nikiwa ninajihisi kabisa kutumia yale sukari. Basi nitumie kidogo tu ambayo ya naweza nitosha. Na wakati mwingine ni vizuri sana kuyaepuka kabisa. Ndiposa nisijipate katika mukondo ambao si mzuri. Na hata mimi ninatamani sana kuchukua hayo. Kwa manani. Kwa vile ni muhimu sana kuchukua yale maelezo ya madaktari. Na madaktari ni watu wazuri ambao hutuambia yale ya ukweli. Na mimi napenda kukiwa hivyo. Na hata kando ya hayo ni vizuri sana kutia kila kitu manani sukari iko kwa wingi sana hata mimi katika duka yangu mimi huuza sukari, niko na wateja wengi ambao hununua sukari mimi huuza sukari haya kwa bei ngapi? Sukari kwota mimi huuza kwa shilingi hamsini. Halafu nusu ya sukari mimi huuza kwa shilingi mia moja. Alafu kilo moja ya sukari mimi huuza kwa shilingi miambili. Bei nafuu kabisa lakini sukari ikona madhara yake. Kwa vile ikona bei nafuu na kuipata pia ni rahisi. Na si kitu nzuri sana. Kwa hivyo hiyo ndio maana watalamu wa afya uhimiza watu kujiepusha na sukari. Kando na saratani ya sukari sukari pia huleta madhara mengine. Kama magonjwa, magonjwa ya moyo pia inalidhorora afya kabisa. Na hata magonjwa ya damu na si vizuri kabisa. Magonjwa ya damu hayo huitwa kama high blood pressure. Na si magonjwa mazuri ni magonjwa mabaya sana. Kwa hivyo, ni vizuri sana kutilia manani yale maelezo ya daktari ambayo yana tuambia tuwe watu waangalifu na tusitumie sukari mingi. Kwa vile unapotumia sukari mingi, basi unaweka maisha yako katika hatarini kabisa na si jambo zuri ni vizuri kutilia vitu vyote manani ndiposa usijipate kwenye shida hata wewe, huwe na maisha mema yale ya kufurahi.

Mimi niko na mkono mzuri inayo pendeza. Mkono yangu ni moja wapo ya mkono mzuri sana kote duniani. Na mkono yangu huwa na mchoro mbalimbali mzuri ya kupendeza. Juzi mchumba wangu aliniambia kwanza kwamba anapenda mkono yangu. Na kwa hivyo, mimi niljipata nina cheka cheka tu kwa vile ninajua kwamba niko na mkono mzuri. Lakini sikutaka aweze kunieleza hayo kwa vile mimi ni mraibu wa kupenda kuambiwa vitu mazuri. Mazuri tena huwa na furaha mengi sana. Ninaposikia vitu mazuri mimi mkono yangu iliweza kuwa mzuri wakati wote. Tena wakati mwingi nilipokuwa pale nyumbani niliweza kuwa na mkono mzuri ya kupendeza. Na mkono wangu ni mojawapo ya mkono mzuri. Ninapoisitiri vizuri kabisa mimi huwa na furaha kabisa. Mkono yangu basi ni mkono ya ajabu ya kufurahisha. Mkono yangu ni ile ambayo ikona tamaa mengi tena ya ajabu kabisa. Mkono binadamu huwa na mkono ngapi. Binadamu huwa na mkono mbili. Na katika mkono ya binadamu ikona vijikono vidogo vidogo vitano ambavyo vyote havi toshani hata kidogo. Vimeachana kwa kipimo kikubwa sana. Na kwa hivyo mikono ya binadamu vimeundwa katika njia ya kipekee. Kweli mungu alikuwa mjuzi kabisa na alijua yale ambayo alikuwa anafanya. Alipokuwa anaunda binadamu aa kweli mungu alifanya kazi ya ajabu kwa kupatia binadamu mikono miwili. Na katika mikono yao miwili kuna vijikono na kila mkono iko na vijikono vijikono vitano vitano. Kwa hivyo mungu kweli alikuwa binadamu wa ajabu kabisa na ni mtu mzuri tena mtu ambaye mimi ninampenda. Mimi humuomba wakati wote kwa vile ni mtu mzuri wa kufurahisha tena jamaa wa ajabu kabisa. Mara nyingi mkono wa binadamu hutumika katika kufanya vitu mbali mbali na mkono wa binadamu iko ndio huwezesha binadamu kufanya vitu vyao vyote hata pia mkono wa binadamu ndio huwezesha binadamu kuunda vitu vyote ambavyo vimeundwa na binadamu. Mkono ndi hutusaidia kulima, kupanda, kuandika, kuoga, kubeba, kubeba mizigo, kulima, na hata pia kuendesha gari. Bila mikono, basi huwezi kuwa binadamu kamili. Lazima uwe na uwe na mkono, ndiposa uwe binadamu kamili. Mikono pia husaidia binadamu kwa kukimbia. Kwa vile mikono hukupatia uwezo wa kukimbia vizuri bila kuangukanguka. Na tena utakua na haraka utakua unakimbia kwa haraka kabisa. Bila mkono basi huwezi kuwa na ile uwezo wa kukimbia kwa kasi. Na hata utakua una anguka anguka chini kwa virahisi. Kwa vile hauna kwa lugha ya kimombo balance ya kukimbia vizuri. Na mikono pia imeweza kuunganishwa na sehemu vingine vya mwili ambavyo huiwezesha kufanya kazi vizuri kwa njia inayostahili kwa hivyo mikono ni mizuri sana tena ni vitu vya ajabu kabisa ambayo vimeundwa na mungu. Mimi maranyingi hutunza mikono yangu kabisa. Huwa sipendi mikono yangu. Yawe yanapata majiraha yoyote. Kwa vile, mimi ni mtu ambae anajipenda na anapenda kuweka maisha yake katika hali mazuri ya kufurahisha. Kwa hivyo, mimi najipenda kabisa, tena nina amini kwamba ninapofanya kila kitu inavyo faa. Basi hata mimi ninaeza kuwa na furaha kabisa. Kwa hivyo, mikono yangu ni vya ajabu, tena ni vya kupendeza mno na hata mimi niko na furaha zaidi kwa sababu niko na mkono mzuri ya kufurahisha mkono yangu hufurahisha yule mchumba wangu kwa undani tena yeye mara nyingi huniambia kwamba niko na mkono mzuri ya kuvutia. Na hata yeye juzi nilimuambia kwamba yake pia ni mazuri tena ni vya kuvutia kabisa.

Mimi natamani sana kuwa na mke. Nataka nikuwe na mke wangu. Nataka niwe na mke ambaye hako na madili mema. Mke ambaye hako na heshima. Mke ambaye anapenda watu. Na mke ambaye ananipenda kapisa kwa ustahadi tena kwa undani. Mke muema pia lazima awe anapenda mungu kwa vile. Ukiwa na mke ambaye anapenda mungu, basi hata wewe kama mwanaume, utaweza kujiendeleza. Mke wahenga huwa wanasema kwamba mke ni baraka kutoka kwa mungu. Na mimi basi ni nakubaliana na hayo kabisa tena kwa undani. Kwa kwa vile ni kwa ukweli. Mke ni baraka kutoka kwa mungu. Na hata mimi basi nataka mungu aweze kunibariki. Niweze kupata huyu mkebora kutoka kwa mungu. Na hata unapokwa na huyu mkebora kutoka kwa mungu. Basi wewe pia unakuwa na furaha kabisa tena yandani na unapokuwa na furaha ya ndani basi wewe unakuwa mtu mstadi kabisa tena mwenye, furaha mengi sana kwa hivyo, mimi nataka ni puweza kupata huyu mke muema kutoka kwa mungu ndiposa hata mimi niwe na furaha mke mara nyingi husa husaidia sana katika njia mbali mbali kama vile katika ndowa unapokuwa na mke basi unapata basi unapata Kujienjoy. Kwa kufanya yale matendo ya ndoa. Na hata na hata utaweza kuwa na akili mema. Mavikra mazuri. Na hata maisha ya hata kuwa mazuri kabisa. Kwa vile unapokuwa na mke basi unakua katika hali nzuri sana ya kupendesa. Katika maisha yako. Na kwa hivyo mimi hilo ndilo lengo langu ku na kuwa katika maisha kama hayo. Maisha mazuri. Maisha ya kuwa na muke. Muzuri wa kupendeza kwa hivyo. Mimi ni kona nia. Ya kuya kuwa na muke wangu siku moja. Sijui nitabata huyu muke. Vipi nitaenda nikatembe ili niweze kutafta mke ama Ama Nitaftafta marafiki zangu. Marafiki zangu wale wakiume na hata wanawake. Ili niweze kuwaeleza kwamba ni nataka muke ndiposa waweze kunisaidia kumutafta mmocha ambaye hako na madili mema. Na ambaye hako na upendo kabisa. Hili litakuwa jambo nzuri sana. Kwa hivyo lazima nitafanya hiyo. Na nifanye lini kwa kwa vile siko tayari. Haa hapana. Wahenga walisema kwamba si lazima uwe tayari. Ukingoja ili uwe tayari. Basi utapata kungoja kabisa. Na kwa hivyo ni mistaki kungoja kabisa. Nita lazima nifanye hivyo juma tatu. Juma tatu, lazima nitaongea na wale marafiki sangu. Hii waweze kunisaidia kutafuta mke bazi na lazima hilo litafanyika. Na watakapo nisaidia kumtafuta yule mke. Bazi mimi nitaweza kualipa. Nitawalipa shilingi ngapi. Nitaona yale ambayo nitawalipa. Lakini nikona hakika kwamba nitaweza, nikona hakika kwamba wengi wawo watataka kunifanyia hilo chambo bure. Kuna rafiki yangu mocha ambaye ni mwana mke ambaye aliwahi jitaolea kunisaidia kutafuta mke. Lakini mimi si kuwa tayari na nikaya puzilia hayo. Hebu ni tamtafuta. Na lakini nitampata aje nathani ni kona namba yake ya simu. Acha niyone ndiyo. Ndiyo ni mepata namba yake kwenye simu yangu. Kwa hivyo mimi nitampigia. Ni tampigia sanane. Ndipoza niweze kumweleza yale maneno yangu. Na hata niweze kumwambia kuamba ningetaka usaidizi wake kabisa. Ili anisaidia kutafuta mke. Kwa hivyo, hata mimi ni nataka mke. Nataka humwaka uwe mwaka wangu ambayo nitakua na mke wangu. Na mke wangu awe mutu wakupendeza. Tena mutu wa ucheshi kabisa. Na hata mimi niwe na furaha ya ndani. Ninapokua na mke. Basi hata mimi nitakua na furaha. Nitakua na upendo kwangu. Na hata hatanisaidia kwanjia mbali mbali. Na hata yeye hata nisaidia kwanjia mbali mbali. Na tutasaidiana sisi wote. Nataka tuwe watu wenye furaha. Watu wenye upendo. Watu wenye amani. Hili tuweze kuishi kama buwana na mke. Kwa muda mrefu kabisa. Mimi nina amini kwa mba yote yata kuwa salama. Tena yote yata kuwa sawa. Kwa mapenzi ya mungu nitaweza kumpata huyo mke.

Kesho lazima niende kwenye benki. Benki wale nutumia ujumbe. Kwamba ni nahitajika kuenda pale maramoja. Bila kufeli kesho ni siku ya juma tatu kwa hivyo lazima nihakikishe nimefika pale kwenye benki. Nilipata ujumbe kwamba maneja wa benki ananitaka. Hako na mambo mengi sana ambayo anataka tukaonge kuhusu na hata tuweze kusuluhisha. Mimi ni moja wawale, wawale, wawale, wawale. Wawale watu ambao uweza huweka pesa mingi pali kwenye bengi. Na kwa hivyo. Bengi unichukulia. Kwa nidhamu kabisa. Tena bengi imenieka katika hali ya juu kabisa. Mimi mambo yangu yote napoenda pali kwenye bengi. Huwa nafanya na meneja wa ile bengi na kwa hivyo mimi ni mmoja wapo ya watu ambao wanafanya ile benki iweze kuendelea kwa sababu mimi hufanya kazi nao vizuri. Tena yale pesa ambayo mimi ninaweka. Ni zaidi ya shilingi ngapi. Pesa ambayo mimi huweka pale kwenye bengi iko katika kitita cha mabilioni. Na tena ninapoenda pale kwenye benki kila wakati mimi huweka pesa. Isiopungua laki. Na ninapotoa pia mimi utoa pesa. Isiopungua laki. Na wakati mwingi bengi pia huweza kunipa. Faida za chini kabisa. Sasingine bengi hunipa Hunipa Hunipa Mkopo pia. Juzi juzi niliweza kuongea na menaja wa bengi kuhusu mkopo ambayo nilitaka anipatie na hiyo ni mkopo wa juu kabisa kwa hivyo. Nadhani hiyo ndiyo maana. Niliweza kutumiwa ujumbe na Bengi Kwamba niende pale. Hili niweze kuzungunza. Na mbeneja kwa vile meneja alinitaka kabisa. Ili niweze kuenda pali. Meneja wa bengi ni rafiki yangu. Rafiki wangu wakaribu. Tena, maranyingi sisi kuatu nakunywa nae chai pamoje. Wakati wa ziada wetu. Na wakati mwingi sisi huwa ni marafiki wakaribu kabisa nae. Sijui nimpige haweze kunyeleza yali ambayo atataka apana. Sioni kama nitampikia kwa vile haya ni mambo ya kazi. Na sitaki kuleta urafiki ndani ya kazi. Bengi yangu ni bengi nzuri kabisa. Tena bengi yangu imiweka pesa zangu mzuri sana kwa njia nafuu. Pesa zangu hazijawaipotea pali kwenye bengi. Na hata nikula matumaini kwamba kila kitu kita kwa shuari netakapo enda. Nataka hiyo bengi iweze kunisaidia. Inikopeshe pesa mingi sana ambayo nitatumia kuanzisha mradi mpya. Nataka kufanya mradi wa maji. Ndiposa niweze kwa nikiaika ya limaji kwenye viupa. Alafu niinaenda kuyauza. Na ni mradi ambayo ambayo bado ni mpya na katika eneo ambalo ninataka kuanzia uo mradi hakuna mtu mwingine ambaye ameweza kufungua biashara kama hiyo. Na kwa hivyo hilo ni biashara nzuri sana. Tena biashara ambayo hiko na uwezo mkubwa sana wakufaulu. Na lazima niya kikishe kwamba ni mefanya hivyo. Sijui ni tafanya aje. Haya jumatatu kesho lazima niende pale kwenye bangi. Na niweze kuzungumza na meneja wa hiyo bengi. Ni mutu mzuri sana tena najua hatutakosana naye kuhusu hiyo pesa. Tayari bengi ilisha nisaidia ni kapata uwanja mkubwa sana ambayo ni tautumia kujenga hiyo kampuni yangu ya maji. Na hata tayari nimenunua mashine ya kuchimba maji. Na ni bengi ndiyo ambayo iligaramia hiyo pesa yote kwa kunipa mkopo. Na tena nataka waweze kuniongeza mkopo mwokopo mwingine. Sitake sitaki kutumia yale pesa yangu ambayo nimeweka kwenye bengi. Na lakini nitaandika pali kwamba nitakaposhindwa kulipa yale pesa katika muda ambayo imetengwa. Basi bengi itaweza kuchukua hiyo sehemu ya hiyo pesa ambayo nafaa kulipa kutoka kwenye pesa yangu. Nafanya hivyo ndipo nisiweze kulipa ushuru mingi kabisa kutokana na yale ambayo ninafanya. Ni chambo nzuri sana ni mimi ni mtu ambae anatumia akili yake. Kwa hivyo lazima nitaakikisha kwamba ni metenda hilo chambo. Kwa hivyo lazima kesho saa tatu inipate kwenye benki hili niveza kuongea na mkubwa wa benki. Tuweze kusuluhisha hilo jambo na kuzikue na tatizo.

Mimi ninaye mzazi ambaye ninayemwita baba. Baba yangu mzazi ninampenda sana baba. Baba yangu ni mtu mtajika tena ni mtu mzuri kabisa ambaye ako na madili mema. Yeye ameweza kutufunza maadili mema kabisa katika maisha. Na kwamba na kwanza yeye ndio chanzo cha mimi mimi. Kuyachukwa yale tabia zake na yale mienendo yake. Kwa sababu ni binadamu mzuri sana tena wa kupendeza kabisa. Hata mimi siku moja ningependa kuwa baba na nitakapokuwa baba basi nitataka kabisa kuwa baba mzuri ambaye ako na mienendo mizuri ya kupendeza na ya kufurahisha. Kwa vile unapokuwa baba mwenye mienendo na tabia yanayofurahisha basi hata watoto wako watapata ama wataweza kukupenda kabisa. Tena utakuwa kielelezo kikuu sana katika maisha yao. Kwa vile wewe ni mtu ambaye ako na tabia ya kuigwa. Kwa hivyo mimi ningetaka sana kuwa baba wa aina hiyo. Nina matumaini kwamba mungu atawa nami. Siku moja nitakapopata mke basi huyo mke tuweze kupata naye watoto. Na niwe baba siku moja. Nitakuwa na furaha sana. Tena kabisa kukuwa baba najua. Najua huwa jambo zuri sana. Mimi natamani sana kuwa baba kwa hivyo yale yote ambayo nimeona kwa baba yangu ata mimi ningependa kuwa nazo. Na tena ningependa sana kuyafanya kwa watu wengine ili ata wao wawe vizuri. Ningependa kuwa na watoto wengi sana ambao wataweza kuniita baba. Kwa vile nitakapoitwa baba hata mimi nitakuwa nina hisia mzuri sana. Tena nitakuwa mtu mwenye furaha zaidi vizuri sana. Kwa hivyo nitafanya juu chini ili niweze kuitwa baba siku moja. Baba yangu ni mtu mchapa kazi kabisa. Baba yangu mzazi alinifunza mambo mengi kabisa. Kwa hivyo. Mimi lazima nifanye juu chini ili nikuwe mtu mfanyakazi kama baba yangu. Lazima niamke kila siku asubuhi na mapema. Nifanye jambo zote ambazo, ninahitajika tena nafaa kufanya, ndiposa niwe mtu ambaye ako na maisha mazuri. Kwa vile baba yangu ni mtu mchapa kazi. Tena ni mtu mtajika kabisa. Tena, yeye anajua kazi yake vizuri. Na kwa hivyo, mimi ningetenda niwe kama baba yangu. Kwa sababu ni mtu mzuri mwenye ako na tabia ya kuiga tena ningetaka kabisa niwe kama yeye ndiposa siku moja ata mimi watoto wangu waweze kuchukua tabia yangu yale mazuri. Kuwa na baba katika maisha ni jambo nzuri sana kwa vile baba ndio chanzo cha maisha na ukiwa na baba basi ata mienendo yako yatakuwa sawa ataweza kufunza vitu mingi. Mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa ninafunzwa vitu mengi sana na baba yangu. Hata tulikuwa tunacheza naye michezo mbali mbali. Michezo mizuri sana na hata pia yeye alinifunza mambo mengi ambayo mimi nimeyatilia maanani hadi wa leo katika maisha yangu. Na hata mimi siku moja nitakapokuwa baba, basi nitaweza kufunza watoto wangu wote yale ambayo nilifunzwa. Tena mambo muhimu sana katika maisha na nitaweza kuhakikisha kwamba haya mambo yote yanatiliwa maanani nao. Na wakati wote, maneno kama haya lazima yawe ya kweli. Na lazima yawe vya zuri kabisa na vya kutosha kabisa. Kwa hivyo, lazima nitafanya jambo hili. Jambo zuri sana, basi, mimi acha nifanye kazi kwa bidii hili siku moja, nitakapokuwa baba, hata mimi. Nitaweza kushughulikia familia yangu vizuri kabisa. Kwa sababu mojawapo ya jukumu la kuwa baba ni kutunza familia yako vizuri. Na kuhakisha kwamba familia yako iko na kila kitu ambacho wanakihitaji. Basi mimi lazima nifanye kazi kwa bidii. Na nihakikishe kwamba wamepata kila kitu. Maishani mwao kila kitu ambacho watakihitaji ili wawe na ili waweze kukua katika maisha nitahakikisha kwamba niko na upendo sana kwa wale watoto wangu na kwa watu wote. Na pia nitawafunza maadili mema. Siwezi ngoja kuwa baba. Nitakuwa na furaha sana siku moja nitakapokuwa baba. Siezi ngoja kabisa. Na hata nitatafuta mawaidha pia ya jinsi.

Ninayendugu yangu. Niko na ndugu wangapi. Niko na ndugu wanne. Ndugu wa kwanza, pia ananipenda. Wapili, pia ananipenda. Watatu, pia ananipenda. Wanne, pia ananipenda. Vivyo hivyo. Na hata nami, ninawapenda wote. Na ndugu wangu wote, tunapendana. Sisi ni watu wazuri ambao wanapendana kabisa kutoka familia yetu. Sisi ni mandugu, na wakati mwingi, sisi kama mandugu, huwa tunashauriana, na hata tukiwa na tatizo lolote, sisi huongea, na sisi huambiana. Sisi huwa na mawasiliano mema ya kupendeza kila siku, kila wakati, tena tukiwa na jambo lolote, basi sisi hufanya juu chini, ili tuweze kuyatatua na hata wakati mwingi sisi hutembeleana kama ndugu na ndugu wetu umekuwa mzuri sana ya kupendeza tena sisi tumekuwa watu wazuri sana ambao wako pamoja kila wakati hakuna siku ambayo tumewaitaka kuwa kando kuwa kando kati yetu kabisa na kunapokuwa na jambo mbaya kati yetu basi sisi hukaa chini na kusuluhisha jambo yote ambayo yanapatikana kati yetu na wakati mwingi sisi huwa tunapenda kukiwa na kukiwa na mawasiliano mema na mazuri na hata pia sisi hupatiana usaidizi kati yetu na hayo yamekuwa manufaa zaidi kati yetu kati ya sisi mandugu na hata sisi kama mandugu hatuishi mbali sana na hatuishi mbali sana tunaishi karibu kabisa na kwa hivyo tumekuwa watu wazuri tena wakupendeza. Kuna ndugu wetu ambaye atakuwa anafuzu chuo kikuu. Kwa hivyo lazima tutaenda ili tuweze kusherehekea siku yake ya kufuzu. Na kwa hivyo tutakuwa na bidhaa mbalimbali na hata tutampokeza vitu mbalimbali ambapo vitu mbalimbali kama zawadi ambapo ambapo atavichukua ili aweze kusherehekea hii siku yake nzuri ya kufuzu. Jambo zuri sana. Na hata mimi sijui nimpelekee ndugu yangu nini. Aaa nimeona. Nitampelekea ki zawadi ambayo itafanya aweze kunikumbuka nayo kwa muda mrefu kabisa. Na lakini nitampelekea zawadi gani. Aaa sijui nimnunulie simu mpya. Ama nimnunulie tarakilishi. Ama nimnunulie kompyuta. Aaa nitamnunullia kompyuta na simu. Sijui anapenda simu gani. Hebu nione. Kuna simu mpya ambayo ilitolewa juzi. Na ni simu mzuri sana. Kwa hivyo hilo ndio simu ambayo nitamnunulia. Simu hii ni shilingi ngapi. Shilingi hii. Bei rahisi sana. Basi mimi nitaweza kumnunulia hilo simu. Ndiposa aweze kuitumia katika mawasiliano yake. Na hata kwa kufanya jambo zake zingine. Na tarakilishi Je. Ama kompyuta Je. Shilingi ngapi hii kompyuta. Lingi hii. Bei rahisi sana. Kwa hivyo. Nitamununulia Computer hiyo. Ili aweze kujisaidia nayo. Najua litakua jambo zuri sana. Najua atakuwa na furaha kabisa. Na hata najua yeye pia siku moja. Atataka kurudisha mkono yake. Nitakapokuwa nafuzu katika chuo kikuu. Kwa hivyo. Nitahakikisha kwamba nimenunulia ndugu Yangu. Hii simu. Ili aweze kujisaidia nayo. Na mimi ninahakika kwamba hili jambo litakuwa nzuri sana kwage. Na la kupendeza kabisa vitu kama hivi ndivyo vizuri sana katika jamii kwa hivyo ndugu wangu wanne ninamatumaini kwamba nitaweza kuonana nao na najua tutakuwa na wakati mwema hiyo siku litakapofika tena tutakuwa na furaha kabisa tutacheka pamoja tushereheke pamoja tufanye burudani pamoja na hata tupige gumzo sana. Tumekawiana saa hizi kidogo. Lakini, najua tutakuwa na mambo mengi sana za kuongelea. Kwanza mimi, kati ya mandugu zangu. Mimi ndiye huwa huwa ni mcheshi kabisa. Na tena, mimi ndiye huongea mambo mengi kabisa. Kwa hivyo, lazima nitafanya vivyo hivyo. Nitaongea mambo yangu mengi kabisa. Lakini, nitahakikisha kwamba ni mambo vya kufurahisha. Kwa vile, mimi napenda kukiwa hivyo Aaaa, jambo zuri, kabisa.

Jioni hii najua itakua. Jioni nzuri sana. Kawaida jioni mimi hupenda sana kuenda kuona mpira. Jioni ya jumamosi hii kuna mpira mengi sana. Kuna mpira za rigi ya uingereza. Na kwa hivyo mimi jioni lazima niende ili niweze kuona mpira haya. Kutakua na mpira nzuri sana ya burudani. Tena ya kufurahisha. Tena yenye ladha ya juu sana. Tena yenye hamu sana. Mpira hii tumekua tukiingoja kwa muda mrefu sana sa hizi. Na tena, watu wengi wamekua na hamu kabisa ya kuona mchuano huo. Kwa hivyo, jioni hii leo kutakuwa na vumbi na mbichi. Kwa vile, itakuwa ni mchuano wa kipekee ambayo watu wengi wamekua wakiongojea. Na kwa hivyo, hatimaye siku hiyo imefika. Na kwa hivyo, nitajitoza pali katika chumba la kuona mpira na nijiseti ili niweze kuona mpira huo. Mchuano huu utakua ni kati ya timu gani? Itakua ni mchuano kati ya timu ya Asenale na timu ya Manchester United. Timu mbili ambazo hukuwa na mpira mzuri sana wa kupendeza na tena huwa niko na furaha mengi ninapoyaona kwa hivyo jioni hii najua itakuwa ni jioni ya pekee ambayo nitaona mpira ya kupendeza. Na lakini, mpira huu itaanza saa ngapi. Itaanza jioni saa kumi na mbili kamili. Kwa hivyo, mimi nitafanya juu chini. Nifanye kila kitu ambavyo nafaa kufanya. Ili nifike pale niweze kutazama mpira hii. Najua itakua ni mpira ya kupendeza. Mno, tena, tena najua marafiki zangu pia watakuja pale. Katika chumba la kuona mpira jioni hii. Na tutaona mpira huo. Basi tutakuwa na burudani mengi sana hii jioni. Na hata pia kutakuwa na vinywaji mbali mbali. Mimi sijui nitakunywa kinywaji gani leo jioni. Leo nataka ninywe kinywaji cha soda. Soda ambayo mimi hupenda. Soda nzuri sana ambayo ni tamu. Na hata pia nitabeba mayai. Ili niweze kunywa hiyo soda. Na nikaiteremsha na mayai chakula nzuri sana. Kwa hivyo najua itakua ni siku nzuri sana. Siku ya kufana. Tena siku ya kupendeza. Jioni hii lazima. Lazima nihakikishe kwamba limekua jioni njema. Tena jioni nzuri sana kati ama jioni zote. Na najua nitakua na burudani kabambe. Na hata pia jioni itakapofika. Kuna vitu ambavyo nafaa. Kuenda kuyachukua kwenye duka. Tayari niliongea na muuzaji pale kwenye duka. Tukaahidiana kwamba nitaendea hayo bidhaa jioni saa kumi. Itakuwa wakati mzuri sana. Kwa sababu itakuwa ni si kama masaa mawili hivi. Kabra mpira ikaanzika. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba jioni ya saa kumi itakapofika. Mimi nitafika pale mara moja. Ili nichukue bidhaa yale na nitakapoyachukua. Basi mimi nitayapeleka nyumbani kwa haraka upesi. Na nitakapomaliza hayo. Jioni ya saa kumi na mbili itakapofika. Mimi nitaenda pale kwenye chumba la kuona mpira. Nijitoze pale na niweze kuona mpira huu A, najua nitakua na burudani kabisa. Nitakuwa na furaha mengi kabisa leo jioni hata nitakapolala basi nitakuwa na furaha zaidi kwa vile nitakuwa nimekuwa na burudani kabisa na hata pia lazima nitakuwa na sherehe kidogo lazima niji. Lazima nijiburudishe jioni hii. Nimekawia sana kujiburudisha. Kwa hivyo sitafeli hata kidogo. Na hata, nitahakikisha kwamba nimefanya juu chini. Kila kitu ili ambayo ninaweza. Ndiposa jioni hii iwe nzuri. Na hata pia kuna marafiki zangu ambao watakuja jioni hii katika chumba la cha kuona mpira. Najua tutakua na mambo mengi sana ya kuzungumzia. Na hata tutakua na mambo mengi sana ya ucheshi pia. Kuna watu ambao huenda pale na wanatufanya tuwe tu tunacheka. Kwa vile watakua wanaongelea vitu vya kuchekesha na vitu vya ajabu. Kwa hivyo jioni hii najua itakuwa ni jioni njema kwa kila mtu tena kila mtu atafurahia jioni hii kwa vile itakuwa ni jioni ya kufurahisha tena jioni ya kufana kabisa. Siezi ngoja jioni hii ifike. Itakapofika. Basi mimi nitafika pale mara moja. Ili niweze kuona.

Mwezi wa oktober ni mwezi wa kumi katika kalenda ya kilomano. Na mwezi wa kumi ni mwezi wa muhimu kabisa katika nchi yangu. Na hata katika maisha yangu. Kwanza ikikuja kwa tika nchi yangu. Mwezi wa kumi ni mwezi muhimu kwa sababu mwezi wa kumi ndio mwezi ambayo katika katika kila tarehe ya ishirini mwezi wa oktober. Nchi yangu husherehekea siku ya madaraka. Siku ambayo nchi yangu iliweza kujitawalia na kua na uongozi wake wa kindani. Bila kukuwa na uongozi ya wabeberu. Kwa hivyo ni siku muhimu sana. Nenko na mamatumai kwamba mwaka huu mwezi wa oktober utakapofika basi nchi yetu itaweza tena kufanya makumbusho ama kumbukizi ya yale ya hiyo siku ya madaraka kwa hivyo hiyo inakuwanga siku ya tamasha sana tena ya sherehe tena inakuwanga ni siku kuu nchini yetu ambayo watu wote hukaa nyumbani ni siku ya kitaifa. Mwezi wa oktober katika masherehe hayo sherehe hayo huayana hudhuriwa na rais, pamoja na naibu wa rais, pamoja na wakuu katika serekali. Na hata wananchi wote, na hata wageni waalikwa kutoka kote duniani. Na hata, na hata wale wakuu katika, wale wakuu wenye vita katika nchi yetu. Na hata kando ya hayo, serikali yetu huwa wanaalika watu wengi sana ambao wanakuja kuhudhuria yale masherehe ya madaraka katika nchi yetu ambayo hufanyika kila mwaka tarehe ishirini mwezi wa oktober. Na hata kando ya hayo, hii oktober niko na vitu vingi sana ambavyo nimepanga kufanya. Kwanza, nilipata mwaliko ya kuenda katika kongamano la kisiasa ambayo litahudhuriwa na mhemishimiwa rais pamoja na naibu wake. Na kando ya hiyo, kutakua pia na wakuu pale, wenye wakuu wa siasa, pia watakua pale. Na hata kiongozi wa upinzani pia amepata mwaliko katika katika, katika, katika, katika sherehe hiyo. Na itakuwa ni sherehe ya kuwa kumbuka. Wale, waliopigania, nchi yetu. Itakuwa mwezi wa oktober tena najua itakuwa ni itakuwa ni siku nzuri sana ya kupendeza. Kwa hivyo, mwezi wa oktober najua itakuwa mwezi mzuri sana. Na tayari mimi nimepata mwaliko ya katika sherehe hiyo ambayo itahudhuriwa na rais. Lakini hiyo sherehe itakua itafanywa baadaye. Baada ya sherehe ya madaraka najua nitakuwa na wakati mwema sana tena nitakuwa na muda mwingi sana wakuhudhuria sherehe hizo. Mimi ni na matumaini sana kwamba kila kitu ya takua sawa. Tena kila kitu ya takua ya kupendeza. Vizuri sana. Sie zingoja hiyo siku. Hiyo siku itakapofika basi mimi nitajivunia kuwa kuwa raia wa nchi yangu nitaenda pale na nisimame tisti wima na nivae sare ambayo vinaambatana na sare ambavyo vinaambatana na bendera ya nchi yangu. Na nitaimba nyimbo za demokrasia na nyimbo na nyimbo za kujivunia kuwa raia wa nchi yangu. Kweli mwezi wa oktober itakua ni mwezi mzuri sana wakufurahisha. Aa, siezingoja hiyo siku ifike. Na hata katika mwaliko wangu niliambiwa kwamba huu mwezi utakapofika basi nijaribu niende na watu wengine pia. Kwa hivyo mimi nitaenda pale na familia yangu. Najua hata hao watakua na furaha kabisa. Kwa sababu mimi nitakaa nao katika jukwaa la rais. Kwa hivyo ndakikisha kwamba kila kitu kishwari. Na tutakapoenda pale basi sote tutakua na furaha na tutajivunia kuwa wakenya juu yatakua ni sherehe mazuri sana. Tena ya kufurahisha kando ya hayo mwezi wa oktober ninafaa kuenda katika mkutano ya wakulima ambayo ambayo itahudhuriwa na wakuu katika serekali. Na hata wageni kutoka ulaya wote watakuja na tutafunzwa vitu mengi sana. Na hata nimeskia kutakuwa na zawadi mbali mbali ambavyo tutapewa. Sisi kama wakulima lazima nitahudhuria. Hayo yote nimeiandika katika katika katika jisimu yangu ndiposa mwezi huo wa oktober utakapo fika basi kila kitu kiende shwari. Bila chochote kuenda mrama. Kwa hivyo acha nione jujinzi kitakavyo kuwa najua mwezi wa oktober.